Je, unasoma gazeti? Naam, ninapenda pia kusoma gazeti Ninasoma gazeti wakati wa asubuhi na wakati wa jioni ninapotokea kazini, gazeti ni kinakala ambacho kinaweza kuandikwa matukio kwa ufupi, matukio ambayo yametokea katika mataifa mbalimbali. Na pia gazeti imeweza kuandikwa na kuekwa vitu kadha wa kadha ama mada tofauti ambazo unaeza usipopenda ya kwanza utatafuta nyingine pale ambayo utakayo ipenda na kuweza kufuatilia. Kwa mfano huwaga kwa magazeti wanatupa matukio yanayotokea kila siku katika mahali tofauti tofauti ya nchi ama ya mataifa Pia katika kurasa zingine unapata mambo kama ya mchezo, jinsi ambavyo mchezo inaendelea, wale ambao timu ambazo zimeweza kushinda, zile timu ambazo bado zimerudi nyuma Pia, ukitoka sehemu ya sehemu ya michezo, utaweza utakwenda katika sehemu nyingine ambayo ni sehemu ya biashara. Utapata jinsi ambavyo soko zetu ziko, ama katika hali za biashara, jinsi ambavyo mambo yanaendelea pale na ukitoka pale pia utapata kurasa zingine ambazo zinaongea kuhusu urembo ama hali za kawaida za maisha Utapata kwamba kama ni hali za urembo na nini utapata kwamba wameweka vitu za. Yaani kwa ujumla gazeti iko na uko na upana wa mawazo ama upana wa mambo ambayo unaeza ukapenda kuyasoma kwa sababu ina nakala na iko na kurasa nyingi ambazo pia utaweza kuzisoma na kuzielewa. Na pia ninapenda kusoma gazeti kwa sababu pia unaposoma gazeti unaweza kuweza kuinua hali yako ya usanii kwa sababu utapata kuna wale ambao wanapenda kuchora, kuna wale ambao wanapenda muziki, kuna wale ambao wanapenda hali mambo mengi. Kwa hiyo unapojihusisha katika kusoma gazeti, pia nawe utaweza kuelewa mambo jinsi utakavyoyafanya kwa ubora. Pia gazeti utapata kuna kurasa ambazo zimeweza kuandikwa za watu wanaotafuta kazi nafasi za kazi zinapotokea unaweza kuandikwa pale kwenye gazeti. Kwa hivyo unaposoma gazeti na unatafuta kazi, utaweza kupata sehemu zingine ambazo kazi nyingi zimeandikwa pale na ukiangalia utazame kwamba kama kuna kazi mbayo unaweza kufanya na umesomea ama una vyeti pia, unaweza kujaribu kutafuta ile kazi. Kusoma gazeti kuna faida nyingi. Kwa sababu pia, unaposoma gazeti unaimarisha lugha yako kwa jinsi ya uandishi na jinsi ya kusoma. Na pia, unaweza kupata nafasi nyingi katika maisha, ukajaribu. Na unaweza kupanuka mawazo si jambo moja tu bali kuna mambo mengi ambayo yanakupa motisha wa kuweza kujaribu. Na utapata baadaye, unapata mambo mengi ambayo ni mazuri.

Je unapenda chakula cha haraka? La, sipendi chakula cha haraka wakati mwingine Kwa sababu vina maafa mbali mbali na pia wakati mwingine napata kwamba vyakula vya barabara havijafikwa havijapikwa kwa ukambilifu wa usafi Utapata wakati vinapo pikwa, vinapikwa kwa haraka, wakati mwingine havioshwi, vizuri, vikangara, wakati mwingine pia vinapikwa na mafuta ambao ni mach ni chafu. Kwa hivyo na vinaweza kuwa na maafa katika mwili. Kwa mfano unapopika vibanzi, upike vibanzi na usiweze kuzipika kwa mafuta ambayo ni safi, utafanya mtu awe na maradhi ya tumbo kwa sababu vyakula vile vimepikwa bila kufuatilia usafi. Pia vyakula vya haraka pia vinaweza vikaleta maafa mengine kwa mwili ambayo ni mafuta mingi, na unapopata mafuta mingi, unaweza kuongeza kilo nyingi, na ukiongeza kilo nyingi kwa mwili wako, pia ni maafa, inaweza leta shida ya kisukari, pia ya mchipuko wa damu, na pia mengine kama uzito uliozidi kiwango. Kwa hivyo mimi sipendi vyakula vya haraka Pia wakati mwingi unapata kwamba vingi vyao vinapikia kwa barabara kando ya barabara na havifuatili usafi unao unao hitajika Utapata mtu anapika na vumbi imejaa kwa barabara vyakula vile vinachafuka na si vizuri kuvitumia vile vyakula ambavyo havijapikwa kufuatilia utaratibu wa usafi Pia vyakula vile vina bei ghali na kama unavyofuatilia maisha yako na hutaki kutumia pesa ambazo ni nyingi kupita kiasi Unapata ya kwamba usi usivinunue vyakula vile vya haraka kwa sababu vina bei ghali na unaweza ukanunua viungo ukapike kwa nyumba yako Ninapenda, sipendi sana hata kidogo vyakula vya haraka kwa sababu ya mambo kama yale na pia unapata wakati mwingine vinaweza kuwa vyakula ambavyo havifai kutumiwa na binadamu Wakati unapopata watu wanakula vyakula kama nyama zinazo pikiwa kando ya barabara Utapata wakati mwingine nyama zile zimetolewa kwa paka, panya na pia hadi mbwa watu wanakula hadi mbwa bila kujua hiyo nyama imetoka wapi watu wanawachinjia vitu ambavyo havifai kukuliwa na wanapokula wanapata maafa ama mashida mingi katika mwili.

Jee, unapenda kupika? Nam, ninapenda sana kupika. Niulize swali za kupika, ninapenda sana. Kwa sababu, mimi ninapopenda kupika vyakula, ninapenda kuvieka viungo kwa utaratibu. Ni kifuatilia mambo ambayo latha ninayotaka iwe nayo baada yakukukionja kile chakula. Ninapenda sana kuweka viyungo ambavyo kama tangawizi, ninapenda kuweka sahumu, ninapenda kuweka pilipili Hivyo vyote ni viungo ambavyo ninavyopenda kuvitumia ninapo pika Ninapenda kupika kwa sababu kupika kuna faida nyingi kwa mfano Kuna faida ya kwamba utaweza kufuatilia usafi unaopaswa Pia utaweza kuweka viungo kwa utaratibu ambao unaotaka uwe na viyakula viyako. Na pia utaweza kufurahia mapishi yako kwa sababu unajua hayana maafa yote unapo wapea wapendwa wako, watoto wako, utafurahia kuwapikia kwa sababu, kama wanapenda chakula chako, lazima wafurahie unapo wapikia. Pia faida nyingine ya kujipikia chakula ni kwa sababu unaweza kuvinunua vile viungo vyako wewe mwenyewe kwa soko Ukajua mahali vimetoka ukajua mahali ambavyo vimeletwa kutoka, na pia unajua kwamba si vyakula ambavyo vinathuru mwili Lakini wakati mwingine unapo enda kununua chakula tu mahali popote haujui chakula kile kimeandaliwa vipi, haujui chakula kile viungo ambavyo vimepikwa. Je vimetolewa wapi? Hivyo napenda kupika chakula sana, ili niweze kufuatilia mambo kama haya. Pia ninapenda kupika chakula kwa sababu, pia ninaweza kujaribu aina nyingi za resipe, na ili niweze kujaribu kupika mapishi mengi, nanijuwe kupika mapishi mengi kwa nyumba. Kwa sababu bila shaka ninapo pika vyakula vitamu, pia ukivila hadi ata wewe unafurahia na unatamandi pia wewe uweze kuwapa wale ambao mnao ishi na wawo, waweze kujaribu kile chakula chako wakahisi jinsi ambavyo kinavyo latha tamu. Pia ninapenda kujipikia chakula kwa sababu kupika chakula unaweza kutumia kila kitu kama vitu unavyo vitumia kama kama ni umeme utavitumia kwa utaratibu Unapo patia mtu akupikie chakula kile hafuatili haya yata kwa sababu hajali yeye ana jali malipo. Lakini wewe unapo pika pale utafuatili sufuria zako ni safi kama hiyo ni gesi nayo unafuatilia nafungulia ambayo ni kiasi. Na baada ya siku unapata kwamba umepata vyakula vyako vitamu na pia unaweza kuchungulia gesi yako isijie ikaibiwa ama isijie ikakuwa inatoa bila kujua na ndiposa ninapenda kupika.

Na'am, ninapenda kutumia teknolojia ya sauti kwa mfano hadi hapa ninatumia sauti na ninapopenda kutumia sauti ni kwa sababu ni inasaidia sana kujieleza kwa undani kuliko jinsi unavyojieleza unapoandika Pia unapotumia sauti, unaweza ukaongea maneno mengi na ukajieleza zaidi kwa undani kuliko jinsi ambavyo unaweza ukatumia kuandika ama kusoma ama kunakili kwa kitabu ama daftari ama hata kwa kompyuta kwa sababu kuongea kuna unaongea kwa haraka, pia unaongea kwa utaratibu na pia kuongea utaweza kujiwasilisha vizuri kwa kujieleza. Ninatumia teknolojia ya sauti kwa sababu pia inaweza ikaelewa jinsi ninavyoeleza. Na pia sauti yangu itasikika vizuri kuliko jambo, kitu kingine chochote. Na ninatumia teknolojia ya sauti kwa mambo kadhaa wa kadha ninapo Ninapotaka kuwapea watu hadithi na hawayuko wa karibu na mimi. Ninatumia teknolojia ya sauti.Nina jirekodi ninapo jirekodi, ninaweka pale kwa mtandao na wengine wanaweza kufungulia na ku na kusikiliza na teknolojia sauti ina ina matumizi yake kadha wa kadha Unaweza ukatumia teknolojia sauti Wakati ambapo unafunza Wakati ambapo unapofunza wanafunzi ambao mnatumia kuonana katika kompyuta ambayo inaitwa zoom kwa lugha ya wenyewe na unapotumia vitu kama hivyo lazima utatumia teknolojia ya sauti ndiposa waweze kukuelewa na kukusikia kwa sababu hamko karibu na kila mmoja Kwa hivyo ninafurahia sana kutumia teknolojia ya sauti. Pia ninatumia teknolojia ya sauti kama mahali ambapo ninahitaji kuuliza swali katika mtandao wa google Ninaweza nikaiuliza swali kwa teknolojia ya sauti. Kwa sababu nitaweza kueleza, itaskiliza na itaweza kuelewa jinsi ninavyotaka kujibiwa Naam teknolojia ya sauti pia ina mazuri yake kwa sababu unafanya haraka Unauliza swali haraka kwa sababu ni maneno ya mdomoni. Unayauliza na utaweza kujibiwa pia kwa uharaka huo na pia hilo halina magonjwa mengi. Teknolojia ya sauti haina magonjwa ama virusi ya hadi vya kompyuta ama nini Kwa sababu unauliza, inatega sikio, inaskiliza na badayr inakujibu na inakwambia asanti na lugha nzuri Pia lugha inayotumia ni lugha sanifu na lugha ya kuweza kuelewa. Itakueleza vizuri, mahali ambapo haitasikia itakwambia urudie. Kwa hivyo ni vizuri unapotumia lugha teknolojia sauti kwa mambo mengi.